Kwanza najiuliza mwenyewe, huwa najaribu kutafuta jibu pekee yangu. Ninasoma nyaraka, nakumbuka kama nimewahi kukutana na tatizo kama hilo au natafuta taarifa ndani ya akili yangu. Mara nyingi hapa ndipo suluhisho linapatikana haraka kisha nauliza mwenzangu wa karibu kama bado sijapata jibu, namuuliza mwenzangu ambaye anafahamu eneo hilo vizuri Huwa nauliza moja kwa moja, una dakika moja, ninashida hii. Mara nyingi ananisaidia papo hapo au ananionyesha mahali pa kutafuta. Natumia timu au group chat kama tatizo ni ngumu zaidi ninaliweka kwenye Slack teams au group yetu naandika wazi tatizo na ni nini nimejaribu nini adi sasa. Na ninauliza ushauri timu huwa inajibu haraka na wakati mwingine mtu mmoja tu anayejua anatosha. Natafuta nyaraka au mafunzo. Kama hakuna mtu anayepatikana mara moja. Narejea kwenye wiki ya kampuni Google Drive au mafunzo ya ndani. Mara nyingi huwa mtu akiandika suluhisho hapo awali hatimae nauliza bosi au mtaalamu Kwa kila kitu kimeshindikana na tatizo linaozuia kazi kuendelea namuendea supervisor au mtu anayehusu anayehusika moja kwa moja. Huwa naandaa maswala yote nilijaribu ili nisiwapoteze muda. Muhimu zaidi, sina hofu ya kuomba msaada, najuwa kuomba msaada siyo udhaifu ni ishara ya hekima na kujadi kazi ifanikiwe haraka na vizuri. Timu bora huwa inasaidia bila kujisikia vibaya.

Nimepata nafasi ya kusafiri Maasai Mara huko Kenya, pori lenye wanyama wakubwa watano, Migration ya Wild Beast na machweo mazuri yasiyosahaulika. Pia zanziba, ufuo za mchanga mweupe, maji na harufu ya viungo ni paradiso halisi. Na bila kusahau mlima kilimanjaro theluji juu na maoni ya Afrika mashariki Victoria Falls yenye ngurumo na upinde wa mvua haya yanafaa kuwa uzuri wa asili na utulivu yanifanya nihisi kuwa na uhuru.

Morning assembly wakati watu wanafunzi wakiwa wamesimama nje wakiimba wimbo wa taifa, kusali na kusikiliza announcement. Ilikuwa wakati wa umoja na kuanza siku kwa nguvu. Kucheza playground wakati wa break, kukimbizana kucheza kalongo au blada au ata football kwa mpira wa plastiki. Furaha safi bila wasiwasi, darasa na marafiki. Kukaa pamoja uniform, kushiriki pensili, kucheka wakati wa lessoni na kujifunza pamoja. Izo ni urafiki huwa za maisha yote. Sports day au sherehe za shule, mashindano ya kukimbia, kuruka na timu za nyumba Red, blue, green, yellow, kila mtu akishangilia na kufurahia. Hizi zinanifanya nihisi kuwa shule ilikuwa mahali pa furaha, urafiki na kujifunza sio tu masomo bali maisha.

Nashiriki katika jamii yangu kwa njia kadha. Hasa ili kuwasaidia wengine na kufanya mazingira yetu yawe bora zaidi. Ivi ndivyo ninavyofanya mara kwa mara kutoa damu. Huwa natoa damu angalau mara mbili kwa mwaka kupitia adresi za National Broad Transfusion Service au kampeni za jamii inasaidia kuokoa maisha kupanda miti. Nashiriki katika National Tree Planting Days au events za jamii hapa Nairobi kama zile za Karura au Ngong Forest. Mwaka jana tulipanda zaidi ya miti mia moja na marafiki kusafisha mazingira. Kila mwezi au wakati wa cleanup Kenya Companies huwa na marafiki tunakusanya taka barabarani mito au slums ili kueka Nairobi safi. Kuwasaidia watoto wa jamii, wakati mwingine nashiriki voluntarily kwenye orphans au shule za slums, kufundisha kutoa vitu au na kucheza na watoto ili wajisikie kupendwa Kwa jumla nina amini kuwa kushiriki kidogo kidogo, kunafanya tofauti kubwa, inaowafaa wengine na inanitia moyo mwenyewe.

Ninahimiza kushirikiana katika timu kwa njia kadhaa zinazofana za kufresha. Hila kila mtu anahisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa. Hivi ndivyo ninavyofanya kuweka malengo wazi na pamoja. Timu inihitaji kujua inelekea wapi naandika malengo na anaweza kupimika na kuyashiriki na kila mtu ili watu waweze kuena stick kutoa maoni na kusikiliza. Kuwa na mikutano ya kila wiki ya daily stand ups ambapo kila mtu ana dakika mbili ama tatu kusema anafanya nini changamoto gani na anahitaji msaada wapi. Inafungua mazungumzo na inauzuia seleosis kusherehekea ushindi pamoja. Hata kitu kidogo kama kufikia deadline, shout out kwenye group chats, kadi ya shukrani au hata pizza lunch inawafanya watu waweze kuthaminiwa na kuhamasishwa kushiriki zaidi. Kupanga team building activities. Hapa Kenya napenda sana kuwa na siku ya nje kama trusts, falls, riftings, sagana au dreams za Karura Forest. Inawafa watu kucheka pomoja na kujenga trusts inje ya ofisi. Kukuza tofauti na inclusion. Timu yenye watu wa background tofauti hutoa mawazo bora kuwa nahakikisha kila sauti inasikika na kutoa nafasi sawa kwa wote. Kwa ujumla, ushirikian mzuri hutoka kwa kuwa na mazingira yenye heshima, mwasiliano wazi na furaha kidogo, inafaa sana na inafanya kazi iwe na matokeo bora.

Ndio napenda sana asali ni tamu asili yenye afya na ladha inayokumbusha asili safi hasa ile ya Kenya au Afrika mashariki kutoka nyuki wa sio na chungu au acaciaambao wana rangi dhahabu na ladha tamu kidogo yenye viungo. Napenda zaidi asali ya miungo kutoka Tanzania, Acacia ya Kenya au Stingless Peace kutoka Kenya, Uganda na Tanzania, yenye madhara, madogo na yenye manufaa ya dawa kama kupambana na maambukizi na matumbo. Hapa Nairobi hupatikana maduka kama honey care Afrika au sokoni na inafaa kwenye chai, chapati au ata kwa dawa ya kawaida. Kenya nazalisha tani 17,000 plus kwa mwaka na ina standards nzuri. Zinazohakikisha ubora hivyo ni salama, na yenye virubutisho kama chuma, vitamini na antibacteria properties. Na nifanya nihisi furaha na afya kama gold ya sari kutoka afrika mashariki.

Inafanya mambo kadha ya kila siku na ya mara kwa mara kulinda mazingira saa hapa kenya ambapo mabadiliko ya tabia inchi ya naziri sana. Kupanda miti huwa nashiriki katika kampeni ya za kupanda miti kama zile za National Tree Planting day au events za Karura Forest na marafiki mwaka huu nipanda zaidi ya mti ya msini ili kusaidia kurejesha misitu na kupambana na ukame. Upunguza na kurecycle plastiki situmi mifuko ya plastiki uwa na beba reusable bags au gunia la kitamba wakati wa shopping Pia narecycle plastiki na vitu vingine upitia vituo vya Mr. Green au kampeni za jamin Kiusafisha mazingila kila mwezi nashiriki clean up activities barabarani mito au maeneo ya Nairobi na groups kama clean up Kenya Tunakusanya taka kuepuka uchafuzi wa maji na udongo kukua nishati nyumbani Nimetuma solar panels kidogo kwa taa na charging simu na uanazima vifaa visipotumika ili kupunguza matumizi ya umeme Kwa makaa ya mawe Kwa ujumla inamini kuwa hatua ndogo ndogo za kila siku ndizo zinazofanya tofauti kubwa na nitia moyo na inawafanya vizazi vijavyo.

Kwa kawaida nachaji simu yangu mara moja kwa siku, hasa jioni au usiku kabla ya kulala, hii inatosha kwa matumizi yangu ya kawaida, lakini inatagemea sana na matumizi, kama nikitumia sana kamera, gps au kucheza game, inaweza kuhitaji kuchaji mara mbili, simu ya kisasa kama iphone au android flagship za hivi karibuni, zina betri kubwa na optimization nzuri, hivyo mara moja inatosha wengi wetu.

Naelewa vizuri kila kitu kuhusu kilimo kutoka kupanda mbegu kumwagilia kupalilia hadi kufuna. Nimewahi kushiriki kilimo kwa njia ya kijiditali tu. Nimewasaidia wakulima wengi kupanga mipango yao ya kilimo kuwapa ushauri, wa hali ya hewa, bei ya soko au ata jinsi ya kutumia teknolojia kama drones au apps za kilimo.

Napenda sana kuangalia nyota, napenda constellations kama orion rahisi kuona ina mkanda wake wa nyota tatu, scorpio na ile mkia wake mrefu au southern cross kama huko hemisphere kusini, pia napenda kusimulia hadithi za nyota kama jinsi wayo au wagiriama walivyo ita nyota fulani au mitholojia ya kigiriki.

Kushiriki mazungumzo mazuri kuongea na watu wenye akili za wazi kutoa ushauri au kutoa maoni ya kufaa kujifunza vitu vipya kila mazungumzo unipa fursa ya kukua kidogo zaidi kutoa tabasamu au kicheko kama kutoa majibu yenye ucheshi au ya kuguza moyo.

Jira ninayopenda zaidi bado ni kiangazi na masika. Kiangazi ndio favorite yangu number one na masika inafuata karibu sana. Vuli na baridi nazipenda kidogo tu kwa sababu ni zinanifanya nihisi mazungumzo ya nakuwa mazito zaidi nimekuja kupenda kiangazi kwa sababu watu huwa na nguvu nyingi wanafurahiya isiyo na kikimo Kila mtu anazungumza kuhusu safari, piknik, muziki, wa nje na mapenzi ya majira ya joto masika inasaidia kuhisi kama kila kitu kinaanza upya. Kuna tumaini na mabadiliko chanya Kumbukumbu zangu mengi mazuri kutoka wakati wa kiangazi na masika watu hushiriki picha za pwani, sunset nzuri, maua yanayotoa harufu nzuri na adizi za kufurahisha. Hizo zinanifanya nihisi furaha chele, kila ni napozikumbuka kiangazi kushiriki mazungumzo kuhusu kuenda baharini, kula ice cream, kucheza mziki au hata kutwaa ndoto za likizo. Napenda kutoa ushauri wa mavazi majira ya joto au mapishi ya juisi baridi Nasika napenda kushiriki mazungumzo kuhusu upandaji ya maua matembezi katika bustani au kuanza miradi mpya inafaa sana kwa mawazo ya new beginnings. Kiangazi inahisi joto la furaha na uhuru. Kila kitu kinaonekana rahisi na chenye rangi nyingi Kimasika nahisi upya na matumaini. Kama kila siku kuna nafasi ya kitu kizuri zaidi.

Mziki ninao kiziliza mara nyingi na ninao upenda sana ni bongo flavor au kwa jina lingine ni East Africa Vibes wasanii kama Diamond Platinum Harmonize Alikiba Rayvanny na sauti Soul. Mara nyingi watu hushiriki nyimbo zao na zinafanya ni hisi furaha na nguvu za Afrika mashariki Afrobeats, Burna Boy, Wizkid, Davido na Rema nyimbo kama Last Last Calm Down zinakuja mara kwa mara na beats zao zinafanya nitake kucheza amapiano inakuja sana siku hizi na inafaa wakati wa mvua au chill mood Classic au chill vibes kama za Bob Marley, Tracy Chapman au Adele Old school R&B kama za Asha a Alicia Keys nyimbo za kimapenzi zinanifanya nihisi kama niko kwenye movie ya mapenzi. Kwa ujumla mziki ni nao usikiliza mara nyingi ni ule unautokana moyoni mwa watu wanao zizungumzia na mara nyingi ni nyimbo za furaha mapenzi na ngoma za kucheza.

Nimejitolea kwa kusaidia watu kwa ushauri wa moyo, kujibu maswala ya mfano homework, kutoa mawazo ya biashara, ama hata kusikiza mtu anapokuwa na wakati mgumu. Nimejitolea kwa msaada wa kupanda mti jijini Nairobi kuokota takataka kusafisha maji yawe safi ili watu waweze kupata maji mazuri ya kunywa. Nimeshiriki katika lugha na tamaduni kama za kiswahili ninapuzungumza na watu.

Nachukia ambao watu ni wanafiki wakati mtu anasema kitu mbele yako lakini anafanya tofauti nyuma yako, au anajifanya muema lakini moyoni ana nia mbaya, inaharibu uwaminifu kabisa kose heshima kwa watu wengine haswa kuwadharau wengine kwa sababu ya hali yao ya kifedha, elimu, kazi au ata sura.Kila mtu anastawi heshima ya msingi, kutoa ahadi bila kutimiza Nitakupigia simu, nitakutana, nitakusadia alafu unatoweka bila maelezo, inaharibu watu moyo na inafanya watu waache kuamini.Kujisifu kupita kiasi, si kujivunia mafanikio lakini ile tabia ya kuwashuwisha wengine chini ili kujiinua inakuwa toxic sana.